Chakula kigeni nilichowahi kujaribu ni chakula za kifaranza. Nilipenda uzoefu huo kwa sababu ya vyakula vya kifaranza vina ladha ya kipekee vimeandaliwa kwa ustadi, na vina muonekano mzuri kuonja chakula za kigeni kilinipa fursa ya kujifunza tamaduni. Tofauti na kufurahia ladha mpya zisizo za kawaida.

Napenda umoja ulioko katika mtaa wetu. Umoja huo hufanya watu kusaidiana, kuishi kwa amani na kushirikiana katika shughuli mbalibali za kijamii. Hali hii huleta mshikamano upendo wa kufanya mtaa uwe mahali pazuri pakuhishi bila wasiwasi.

Nafanya kazi na timu ya mbali kupitia vikundi vya WhatsApp. Vikundi vya WhatsApp hunirahisishia kuwasiliana haraka, kushirikiana mawazo, kutuma taarifa na kufuatilia maendeleo ya kazi. Njia hii pia hunisaindia kudumisha mawasiliano mazuri na ushirikiano mzuri licha ya umbali.

Wakati wa msongo wa kazi napumuwa kwa kina na kupanga upya majukumu huchukua muda mfupi kupumzika, kufanya maombi au kutembea kidogo ili kutuliza mawazo. Njia hizi hunisaindia kupunguza msongo, kurejesha umakini na kuendelea na kazi kwa ufanisi zaidi.